Napenda mandhari kutoka dirishani ninayoipenda ni ile ya kawaida lakini tulivu Ningeona anga wazi mwanga wajuu kibadilika kulingana na muda wa siku asubuhi kuna upepo mwanana sauti za ndege na watu wachache wakianza shughuli zao mchana shughuli zinaongezeka watu wakipita magari na kelele za mbali za maisha ya kila siku jioni jua linapozama Rangi za machungwa na zambarao angani unipa hisia ya utulivu na tafakari Si lazima iwe mandhari ya kifahari Hata barabara ndogo, miti michache ya majengo ya jamii inaeza kuwa vizuri kuangalia Kinachonifanya iwe ya maana ni ile hisia ya kuunganisha na maisha yanayoendelea nje.

Napenda mziki unaonipa hisia na msisimuko. Kwani mbaazi ya vipengele aina ya mziki Napenda mziki wa pop, RNB na jazz kidogo. Lakini pia nasikiliza mziki wa kitamaduni au wa kiasili. Lugha na maneno Napenda nyimbo zenye maneno yenye maana au hadithi zinazoweza kunisongeza kisikolojia au kihisia. Midudo na beat. Napenda mziki unaotikisa kichwa kidogo au kuendesha moyo. Hisia, napenda muziki unaoweza kupumzika au kuamsha nguvu. Kifupi muziki wangu ni mchanganyiko wa burudani na hisia.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ingawa sii kila wakati au kwa ustadi mkubwa sana. Huwa nijia nzuri ya kujiachilia na kupunguza msongo wa mawazo. Unifanya nijisikie mchangamfu na mwenye furaha. Napenda zaidi kucheza katika mazingira ya kawaida. Sii lazimo iwe ya mashindano kufurahia tu muhili ukifuata midundo kunitosha. Kwa kifupi, kwa makuangu ni furaha na uhuru, sii swala la kuwonyesha uwezo mkubwa.

Ninaona tathmini za kazi kuwa muhimu lakini pia mara nyingine zenye changamoto. Hivi ndivyo ninavyohisi. Chanya. Zina nisaidia kujua sehemu gani ninayofanya vizuri. Haa challenge hiyo. Mara nyingine zinaeza kuwa changamoto kihisia. Hasa ikiwa napokea maoni ya kuboresha au kukosolewa. Zinaeza kutoa shinikizo pale matarajio yapo juu. Kwa kifupi, tathmini za kazi ni zana muhimu ya kukua. Mradi tu nikipokea kwa akili ya kujifunza si kwa kurahisi shinikizo la kupita au kushindwa.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa na zinazoniweka vizuri. Lakini pia zinanifanya nijisikie starehe Kwa mfano, casual au za kila siku. Tishati nzuri, jeans na suruali rahisi Formal au za kazi, shati safi, suruali au sketi nzuri na viatu vinavyofaa pale kunahitajika nafuu na starehe, hoodies, sweatpants au nguo laini za nyumbani kwa kifupi, napenda nguo zinazofaa hali na zinazoniweka vizuri kihisia na kimwili.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi nafanya vitu rahisi lakini vya kunirudishia nguvu. Kwa kawaida, nakula chakula kwa utulivu, labda nikisikiliza muziki au nikiongea na wenzangu kidogo. Wakati muingine, natoka nje kupata hewa ya wasafi au kutembea kwa dakika chacha ilikuondoa uchovu wa kazi.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kama binadamu, hunivutia kuona jinsi teknolojia mpya inavyo rahisisha maisha au kazi. Huwa naanza kwa udadisi. Najifunza kidogo kidogo na jaribu kisha nione kama inanifaa au laa. Hata hivyo, siingi kila teknolojiya bila kufikiria. Napenda ile yenye manufaa ya kweli.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Kama binadamu, muziki hunipa njia kujieleza na kupumzika. Si lazima niwe mtaalamu sana, hata kupiga chombo kwa kiwango cha kawaida hunisaidia kupunguza mawazo na kufurahia wakati. Zaidi ya yote, napenda jinsi muziki unavyoeza kubadilisha hali ya moyo, wakati mwingine kwa furaha, wakati mwingine kwa utulivu.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani. Kazi ya nyumbani hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Naweza kuzingatia bila kelele nyingi, kuchukua mapumziko mafupi ninapohitaji na kuokoa muda wa kusafiri. Hata hivyo, napenda pia kueka mpangilio, kuvaa kama naenda kazini, kupanga ratiba na kutenganisha muda wa kazi na mapumziko.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayejumuisha bidii, uaminifu na ubunifu. Baadhi ya sifa zake ni anapanga vizuri, ana ubunifu, ana uaminifu, ana uwezo wa kukabiliana na changamoto, anajifunza kila wakati. Mfanya biashara bora sio lazima awe tajiri sana, lakini ni yule anayefanya kazi kwa hekima. Anaathiri wengine vyema na anapanda hatua kwa hatua bila kuathiri maadili yake.

Napendelea GPS zaidi ya ramani. Hii ni kwa sababu ni rahisi, haraka na inasaidia kupata njia sahihi bila kupotea. Pia GPS inaeza kunionyesha taarifa za trafiki, muda wa kufika na njia mbadala jambo ambalo ramani haiwezi kufanya. Hata hivyo napenda ramani kidogo pia, hasa unapokuwa kwenye safari ya sherehe au porini kwa sababu zinanifundisha jinsi ya kuelewa ramani, muelekeo na kutegemea akili zangu kidogo bila teknolojia.

Ndiyo, napenda muziki wajadi. Kama binadamu, hunivutia kwa sababu unahistoria, utamaduni na hadithi zilizo bebwa kupitia nyimbo. Muziki wajadi unahusiana na sherehe, mila na hafla za kijamii na kuniletea hisia za furaha na utulivu. Pia napenda jinsi unavyoweza kuunganisha vizazi, kutoka wazee hadi. Vijana na kuimarisha utambulisho wajamii. Hata kama pia napenda muziki waki sasa, muziki wajadi unabaki kuwa kipekee kwa ladha yake na maana yake.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kama binadamu, watoto hunivutia kwa sababu wana nishati, ubunifu na furaha ya kweli. Kucheza nao kunanifanya nihisi furaha na urahisi wa moyo. Na pia kuna nikumbusha umuhimu wa kuwa na wakati wa kufurahia maisha. Napenda mchezo rahisi kama kuzungusha, kucheza mpira au michezo ya ubunifu ambapo wanatumia akili na ujasiri wao. Pia nifursa nzuri ya kuwasiliana na kuelewa dunia kwa mtazama wao wa kipekee.

Katika kazi zaangu, ningependa kufikia hatua ya kuwa mtaalamu anayeaminika na mwenye adhari chanya. Lengo langu ni kuendelea kujifunza na kuboresha uzi ujuzi wangu, kufanya kazi inayotoa dhamani halisi kwa watu na jamii, kufikia nafasi ya uongozi au ushauri ambapo naweza kusaidia wengine kukua, kuwa na usawa mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Huu ni utaratibu wa kila siku ambao unaeza kuelewa. Huwa naamka mapema kuandaa mwili kwa kunywa maji au kinywaji cha asubuhi na kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kuamsha nguvu za mwili. Kula kifungua kinywa, chenye afya na kupanga shughuli za kila siku. Kazi au masomo ifwate na mchana. Kula chakula cha mchana kuendelea na kazi au miradi. Kuwasiliana na wenzako au walimu kama kuna mahitaji fanya kazi ndogo ndogo au midogo ya kujiburudisha kama kusoma kitabu au kutembea jioni kuimarisha mwili mazoezi kupumzika au kufanya burudani kukuza ujuzi kujifunza kitu kipya kutazama elimu ya mtandaoni au mazoezi ya ubunifu usiku kabla ya kulala kupanga siku inayofwata, kupumzika vizuri kulala mapema ili kuamusha mwili na akili kwa nguvu siku inayofwata.

Ningekuwa na nafasi, ningependa kujaribu mchezo wa kupiga mbio za akili na mwili, kama ni vile escape room au mchezo wa kisayansi na ubunifu. Sababu, unachanganya ufikiriaji wa haraka na kutatua matatizo, unatoa changamoto ya kibinafsi na ya kijamii ni burudani lakini pia inakuza ujuzi. Pia ningependa kujaribu mchezo ya nje kama kupanda mlima au kayaking, kwa sababu inachamnganya ufahamu wa mazingira, stamina na furaha ya kihisia.

Ndiyo napenda kuwa na uhusiano mzuri na majirani zangu kawaida nafahamu majina yao mara nyingine huzungumza kwa kawaida au kubadilishana habari za kila siku upande mwingine si lazima uhusiano uwe wakaribu sana mara nyingi ni kuheshimiana na kusaidiana pale panapo hitajika. Kama kusaidia kubeba kitu, kuangalia familia wakati hawapo au kutoa ushauri mdogo wa kifupi, napendelea majirani wafahamiane na kusaidia na lakini kwa heshima na mipaka ya faragha.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Inanivutia kwa sababu hunisaidia kuelewa tu likotoka, kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya zamani ili tusiyarudie, kuona jinsi watu walivyo kabiliana na changamoto kubwa na bado wakaacha alama. Na pendelea zaidi historia inayosimuliwa kwa hadithi halisi za watu. Sio tarehe na majina peke kwamfano historia ya Afrika, harakati za uhuru, na maendeleo ya sayansi na teknolojia.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Hasa yale yanayo changanya ubunifu, akili na ufahamu wa dunia. Pia napenda shughuli zinazo husisha kuunda au kushirikisha wazo kama kuchora au kufanya michoro midogo ya ubunifu. Kuandika mawazo au simulizi, kushirikiana na wengine kwenye miradi ya ubunifu au mafunzo. Kwa kifupi, shughuli za kupendeza kwangu ni zile zinazo nifanya nifanye kazi ya akili na ubunifu kwa wakati mmoja na pia kunifurahisha.

Napendelea zaidi mahali pakimya. Ukima unasaidia kufikiri kwa utulivu na umakini, kufanya kazi au kujifunza kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo, kujitafakari na kupanga mambo bila usumbufu. Hata hivyo, mara chache kelele tulivu kama mziki wa polepole au sauti za asili zinaweza kufurahisha hasa wakati wa kupumzika. Kwa ujumla, ukimya hunipa amani na uwazi wa akili.

Ndiyo, napenda kupiga kura pale ninapewa nafasi ya haki ya kufanya hivyo sababu ni kwamba ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii inanisaidia kutoa sauti yangu na kuonyesha maoni yangu kwa mfumo wa kidemokrasia ni sehemu ya wajibu wa kiraia kushiriki kuna maanisha unajitahidi kuboresha hali ya jamii Hata hivyo, napiga kura baada kuchunguza vizuri wagombea, sera au uchaguzi zinazo tolewa ili kuamua kwa akili na si hisia tupu.

Ninapo shugulikia kazi za tharura na penda kufuata mpangilio wa haraka ulio na nidhamu na unaolenga matokeo. Kutambua haraka tatizo. Kuelewa ninini kinahitaji kutatuliwa mara kwa mara na nikiasigani cha dharura kipo. Kueka kipa umbele, kufanya kwanza kile kinacho athiri zaidi. Kuchukua hatua mara moja. Kuashirikisha wengine pali napo hitajika. Kutathimini baada ya haraka. Kusalia mtulivu, kudumisha akili tulivu ili kufanya maamuzi. Njia hii inasaidia kupunguza madhara, kuharakisha ufumbuzi na kujifunza kutoka kwa dharura.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kuchukua muda kidogo wa kupumzika akili na mwili. Kwa mfano, natembea kidogo, kunywa maji au chakula kidogo, kupumzika akili, kujenga mazungumzo madogo na wenzako, kuangalia haraka ujumbe muhimu. Lengo ni kuondoa uchovu na kurudisha nguvu, ili kurudi kazini ukiwa makini na yenye, tija zaidi.

Ndio, kuna wakati napenda kufikiria kurudi ujana, si kwa sababu ya kushugulika na maisha ya sasa, bali zaidi kufurahia baadhi ya mambo ya utotoni. Kama kucheza bila wasiwasi na furaha ya kweli, kuelewa maisha kwa urahisi zaidi bila msongo, mkubwa wa kazi, kufurahia urafiki na michezo ya watoto na kushiriki wakati wa familia, kujifunza mambo mapya bila hofu ya kushindwa.

Ndiyo, napenda kula popcorn, sababu ni ni tamu la na rahisi, naweza kuwa na uchangamuzi waladha, ni burudani ya haraka, haina mchakato mgumu wakuandaa na inafaa pale unapo pumzika au kuangalia kitu. Kwa kifupi, popcorn ni chakula kidogo kinacho furahisha na rahisi, bora kwa wakati wa kupumzika au burudani.

Napanga kazi zangu kwa njia mpangilio na kipaumbele. Ili kuhakikisha ninafanya mambo muhimu kwanza na kukamilisha kila kitu kwa ufanisi. Hapa ninavyofanya. Naorodhesha kazi zote, kuweka kipaumbele, kupanga ratiba, kugawa vipande vidogo, kutumia zana za kupanga, kukagua na kurekebisha. Njia hii inasaidia kuthibiti muda, kupunguza stress na kuhakikisha kazi kubwa hazibaki nyuma.

Ndiyo, napenda kuchora au kupaka rangi. Napendezwa na vyo kwa sababu, husaidia kuachilia mawazo na hisia kwa njia ya ubunifu. Kunipa utulivu wa akili na kunifanya niijitikia kwenye wakati uliopo. Nijia nzuri ya kujieleza bila maneno. Sio lazima iwe michoro mikubwa. Hata kuchora vitu vidogo au kupaka rangi taratibu, kuna leta furaha na pumziko.

Ndiyo, napenda kula samaki, ni chakula chenye afya, ni laini na rahisi kumeza kuliko nyaman nzito mara nyingi, kinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali, kukaangwa, kuokwa au kuchemshwa, husaidia pia kuboresha afya na moyo na akili, kutokana na virutubisho vyake. Kwa kifupi, samaki ni chakula kitamu na chenye faida nyingi kiafya, na ni rahisi kuunganisha na sahani nyingine za kila siku.

Huu ndiyo utaratibu wangu wa jioni. Kumaliza kazi. Hiyo ni kuangalia kazi zote za siku zimekamilika au kuhamisha zile zisizokamilika kwa kesho. Kutafuta barua pepe au jumbe muhimu. Kupumzika kidogo. Kutembea, kupumzika au kusikiliza muziki wa utulivu baada ya kazi mzito. Kula chakula cha jioni. Kwa utulivu, kuepuka haraka na mukazo. Kujali mwili. Kufanya mazoezi madogo kama stretch au yoga ili kupunguza stress ya siku Kuoga au kuandaa mwili kwa kulala kujenga akili, kusoma kitabu au kuandika dayari kupanga kesho, kuandika horodha ya kazi za kesho au malengo madogo ya siku inayofuata kupumzika kabla ya kulala Hii na punguza mwanga wa screen, kuepuka simu au kompyuta taratibu husaidia kurekebisha mwili na akili kupunguza stress na kuandaa siku inayofuata kwa ufanisi.

Napendelea kuhifadhi data katika maeneo salama na enye hakika kwa mchangiko wa njia hizo, crowd storage au Google Drive. Kwa sababu ni rahisi kufikia, kifaa binafsi, simu au kompyuta. Kwa data ninao tumia mara kwa mara, nikiwa na ulinzi wa nenosiri au alama ya kidole. Hifadhi ya nje ambao ni external drive flash disk. Kama nakala ya akiba ya faili muhimu sana. Pia nahakikisha kuweka nywira kufanya back up mara kwa mara.

Kama ningempa ushauri mtu anayeanza kazi, ningesema yafuatayo.Jifunze kwanza kabla ya kufanya. Tafuta kuelewa majukumu yako, kuwa mkweli na mwaminifu, uliza maswali, jenga mahusiano mema, panga muda wako, hujifunze kutoka kwa makosa.Ongeza bidii na mfululizo, tafakari naendelea kuboresha kwa kifupi, kazi mpya ni fursa ya kujifunza, kujenga sifa nzuri na kujiendeleza.

Napendelea zaidi kuamka mapema. Asubuhi hunipa utulivu na umakini wa kupanga siku. Nguvu ya kufanya kazi muhimu kabla ya misumbufu. Hisia ya kuanza siku nikiwa tayari na mtulivu. Hata hivyo, wakati mwingine usiku pia hua nzuri kwa mawazo ya kina au kazi za ubunifu pale mazingira yanapokuwa kimya.

Naposhambulia tatizo kazini na penda kutumia njia ya kimkakati ye nyempangilio na inayolenga suruhisho. Natatua na hatua zinazo fuata. Kutambua tatizo kwa usahihi, kukusanya taarifa, kuchambua chaguo, kuchagua suluhisho bora, kutekeleza hatua, kupima matokeo na kurekebisha, kujifunza kutoka kwa tatizo. Njia hii inakisha tatizoli na shughulikiwa haraka, kwaufanisi na kwa akili tulivu badala ya kuhamisha lawama au kufanya kazi kwa hasira.

Ninaposhugulikia wateja napendelea kutumia njia ya heshima, uwazi na suluhisho ili kuhakikisha wateja wanaridhika na mahusiano yanabaki mazuri. Kusikiliza kwa makini, kuelewa na hitaji malalamiko au maoni ya kabla ya kutoa majibu, kuonyesha heshima na uvumilivu, kutoa taarifa sahihi na wazi, kutatua matatizo haraka, kuthibitisha uelewa kujenga uhusiano wa muda mrefu. Kwa kifupi, ushugulikiaji mzuri wa wateja ni mchanganyiko wa heshima, uwazi, suluhisho la haraka na sio tu kumaliza tatizo.

Katika mpira wa kirugubi wa marekani, kuna timu zinazo julikana sana. Asa kuwa marekani inaligi ya kitaramu na timu ya taifa inaoshindana kimataifa. Hapa ni mutansari wa timu bora unazoweza kujua. Timu ya taifa ya marekani, men's eagles. Timu ya taifa ya wanaume wa marekani inajulikana kama eagles, kunguru wa marekani. Kwenye mpira wa kirugubi wa ina ya kuminatano. Wanashidana dhidi antini kine duniani na wampata nafasi ya kushiriki kwa nyako kwa ladini timu ya taifa ya marekani pia women's heroes kwa pande ya wanawake timu ya taifa ya marekani pia inahitwa women's heroes na imepata mafanikio makubwa kwa taifa Kwa pamoja na kushinda ubingwa wenye mashindano na dunia hapo awali.

Stadi muhimu kwa kazi zangu ni zile zinazojumuisha ufanisi, mawasiliano na ufahamu wa teknolojia. Kwani zinasaidia kufanya kazi kwa tija na kushirikiana na wengine vizuri. Hii ni baadhi ya stadi muhimu. Mawasiliano bora, usimamizi wa muda, ushirikiano wa timu, uwezo wa kutatua matatizo, teknolojia na zana za kazi, uvumilivu na ustahimilivu. Kwa kifupi, mchanganyiko na mawasiliano, mpangilio, ushirikiano na ujasiri wa kukabiliana na changamoto Ndiyo msingi wa kufanikisha kazi.

Napenda kuchaji kifaa changu mara moja ama mbili kwa siku kulingana na matumizi. Kuchaji asubuhi, mara nyingi baada ya kuamuka au kabla ya kuanza kazi ili kuhakikisha kifaa kina nguvu ya kutosha kwa siku. Kuchaji mchana au jioni, ikiwa nimekuwa nikitumia sana kifaa, napenda kutoa chaji ya ziada kuhakikisha kifaa hakikomi kabla ya kulala. Hii inasaidia kuepuka kifaa kwa, kukwama ghafla na kuhakikisha kinafanya kazi vizuri kila wakati.

Wakati nahitaji msaada kazini, napenda kuchukuwa hatuwa zinazosaidia kutatua tatizo haraka na kwa ufanisi. Kama kutabua tatizo kwa uwazi, kuwashirikisha watu au mtu sahihi, kutoa maelezo muhimu, kusikiliza na kufuata mwongozo, kushirikiana, kujifunza kwa ajili ya siku zijazo. Kwa kifupi, pare ninapohitaji msaanda kwa wazi kushirikiana na kufanya kazi pamoja ni muhimu zaidi kuliko kujitafuta pekee yangu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Napendezwa nacho kwa sababu huletea furaha na kuridhisha, kufanya muda wakula uwe wakufurahisha, radha nzuri huamsha hamu ya kula. Hata hivyo, napendelea chakula kitamu ambacho pia ni cha afya, ili kufurahia radha bila kuadhiri mwili. Kwa kifupi, chakula kitamu kinacho changanywa na afya ndizo bora zaidi.

Majira ninao yapenda zaidi ni majira ya joto Nayapenda kwa sababu kuna mwanga mwingi wa jua unaongeza hamasa na nguvu ni rahisi kufanya shuguli za nje kama kutembea kuogelea au michezo Hali ya hewa huwa rahisi panga ratiba bila baridi kali au mva za gafla Pia napenda kipindi ambacho joto si kali sana kile cha upepo mwanana na jua la wastani Kwa sababu kinatoa usawa mzuri kati ya faraja na burudani.

Ndio, napenda chakula cha haraka, mara chache, sababu ni ni rahisi na haraka pale ni kiwa na njaa wakati sina muda wakupika, radha yake mara nyingi ni tamu na ya kuvutia, ni burudani kidogo, hasa pale unaposhirikiana na marafiki au familia, hata hivyo napendelea kula chakula cha haraka kwa kiasi kidogo, kwa ni mara nyingi hakinalisha ya kutosha kama chakula cha kawaida au chenye afya.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Napenda safari ya ndege kwa sababu ni haraka zaidi kuliko njia nyingine za usafiri. Husaidia kuona mandhari kutoka angani jambo linalofurahisha na la kipekee. Ni njia rahisi ya kuunganisha safari nyingi katika muda mfupi. Hata hivyo, napenda kupanga safari mapema ili kuepuka foleni, kuchelewa na stresi inayohusiana na usafiri wa ndege.

Harufu ninao ipenda zaidi ni harufu ya asili na ya asafi. Baadhi ya harufu ninazozipenda, harufu ya maua kama waridi au lavender. Harufu ya mvua au udongo baada ya mvua. Inakumbusha utulivu wa asili na utotoni. Harufu ya chakula, kinachopikwa. Kama mikate ya moto, supu au mchuzi wa nyama, uletea furaha na kubukubu nzuri. Harufu ya baharini au upepo safi, inatoa hisira ya uhuru wa amani. Kwa kifupi, napenda harufu inayo burudisha akili, inakumbusha mambo mazuri na inasaidia utulivu.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi na asubuhi mapema. Hii ni kwa sababu akili iko makini na yenye umakini zaidi, nguvu za mwili bado zipo, utulivu wa mazingira kwanza kazi ngumu. Kazi ngumu au zinazo hitaji ubunifu hufanyika kwa urahisi kabla shinikizo la siku kuanza. Hata hivyo, baadhi ya kazi za ubunifu au za fikra kina zinaeza kufanyika vizuri pia katika jioni pale mtu akiwa tulivu na akiwa amepumzika.

Muziki ninao usikiliza mara nyingi ni waburudani wenyo midundo ya kupumzika na kuwamusha furaha. Baadhi ya aina nina zoopenda ni muziki wa pop na alternative, muziki wa kimataifa, muziki wa utulivo, muziki wa kisasa wa mtindo wa denzi. Kwa kifupi, napendelea mchanganyiko wa muziki unaburudisha akili kuwamusha furaha na kuwongeza umakini.

Mafanikio mazuri niiyo yapata kazini ni yale yanayo jenga, kushirikiana, kuelimisha na kuridhisha. Baadhi ya mifano ni kukamilisha mradi kushirikiana wa timu, kutoa msaada kwa mfanya kazi mwenzangu, kupata pongezi au shukrani, kufanikisha maamuzi mazuri, kutatua tatizo ngumu. Kwa kifupi, mafanikio kazini hayahusini tu na pesa au cheo, bali pia ni hisia za kuridhika, kushirikiana na kuona matokeo chanya ya jitihanda zako.

Ndiyo, ni mewahi kufanya kazi ya kujitolea. Napenda kufanya kazi ya kujitolea kwa sababu husaidia kusaidia wengine na kuboresha jamii. Hutowa furaha ya ndani na kuridhika kwa kuona matokeo chanya ya jitihada zako. Inani saidia kujifunza ujuzi mpya na kushirikiana na watu tofauti. Hutowa nafasi ya kujenga mitandao ya kijamii na watu wenye mitazamo tofauti. Kazi ya kujitole inaweza kuwa kusaidia katika shule kupanga hafla za jamii au kushiriki kwenye miradi ya usafi na mazingira.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni ile ambayo ni mrefu yenye uchovu mwingi na inarudia mara nyingi bila mwisho. Baadhi ni kuchukua na kufua nguo nyingi, kupiga dawa au kusafisha mabafu makubwa, kupika milo changanya kila siku bila mapumziko, kukusanya na kupanga vitu visivyo na mpangilio, kufua vimbo vingi kila siku. Kwa kifupi, kazi zinazochukua nguvu nyingi, zinazorudia au hazina mpangilio haraka ndizo ninazichukia zaidi nyumbani.

Nchi ningependa sana kuitembelea ni Japani. Ningependa kuitembelea kwa sababu inamchanganyiko wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Nidhamu na usafi. Chakula cha kijapani. Manthari nzuri za asili. Teknolojia na ubunifu. Teknolojia na ubunifu wao vinaongoza duniani katika maeneo mengi. Kwa kifupi, Japani inanivutia kwa utamaduni, chakula, teknolojia na mandhari yake ya kipekee.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kufuata maadili, kushikilia nidhamu na kuendelea kujijenga kila siku. Hii ni baadhi ya mashauri maalumu. Acha kushikilia mabaya ya nyuma, weka malengo napanga hatua, sikiliza na jifunze kutoka kwa wengine, heshimu watu na jali utu na wengine, jali afya yako, kua mvumilivu na ubunifu. Kwa kifupi, ushauri wangu ni ishi kwa nidhamu, jali wengine, jali wewe mwenyewe na endelea kujijenga kila siku.

Ndiyo, napenda kukimbia. Ni nakupenda kwa sababu husaidia kuimarisha afya ya moyo na mwili, ni njia nzuri ya kuondua stress na mawazo wengi, hunipa nguvu na umakini baada kukimbia, naweza kukimbia nje ni kifurahia hewasafi au hata kwa muda mfupi tu. Hata hivyo, napendelea kukimbia kwa kiasi na kwa utaratibu ni kiangalia usalama na afya ya mwili.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu inaladha tamu ya kipeke na inaweza kuingizwa kwenye chai, tosti au vyakula vingine. Ni asili na yenye faida kiafya kama kusaidia kupunguza homa ndogo au kutuliza koo. Naeza kutumika kama kitamu kidogo bila kutumia sukari nyingi. Kwa kifupi, asali ni kitamu, chenye afya na chenye manufaa bali mbali.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninayoipenda kwa sababu, inasimulia hadithi ya juhudi, matumaini na kutokata tamaa. Inaonyesha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kwamini ndoto zako. Uhusiano kati ya mzazi na mtoto unaonyeshwa kwa hisia na uhalisia. Njambo linaloguza moyo. Inanipa motisha na kunikumbusha kuwa changamoto siyo mwisho wa safari. Kwa kifupi, ni filamu inafundisha kwamba uvumilivu na imani vinaeza kubadilisha maisha.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali, sababu ni kwamba ugali ni chungu, rahisi kula na huenda vizuri na vyakula balibali kama sikumawiki, mboga za majani, samaki au nyama, utoa nguvu za mwili kwa sababu ni chakula chenye wanga wa kutosha. Ni kitamu pale kinapopikwa vizuri na kinahisia za utamaduni wa nyumbani Hata hivyo pia napenda wali mara nyingine Hasa pale unapopenda chakula kidogo laini na raisi kumingenja.

Napenda rangi za ukuta wa chumba ambazo ni tulivu na za kupumzisha kama blue na mwanga au samawati, kijani kibichi cha nyepesi, beige au rangi ya krimu, udhurungi nyepesi. Kwa kifupi, napenda rangi nyepesi na tulivu zinazofanya chumba kiwe na utulivu, kio cha mawazo safi na kivutio cha kupumzika.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima, usikivu na uchambuzi ili kunisaidia kuboresha kazi yangu na kujifunza. Hapa ni jinsi navyofanya kusikiliza kwa makini, kuchambua maoni, kuzingatia maoni chanya na hasi, kuuliza ufafanuzi, kutumia maoni kutenda hatua. Kwa kifupi napokea maoni kwa usikivu na utulivu, nikitumia kama zana ya kujifunza na kuboresha kazi zangu.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni whatsapp. Sababu ni mawasiliano na familia na marafiki. Kazi na taarifa muhimu. Rahisi na haraka. Burudani kidogo. Bali na whatsapp pia napenda kutumia youtube, google maps, instagram. Kwa kifupi programu nazo huzitumia kila siku zinahusisha mawasiliano, burudani na urahisi wa maisha ya kila siku.

Na pashirikiana na timu, napenda kutumia binu zinazofanya kila mtu ashirikiane vizuri na kazi ifanyike kwa ufanisi Vani mbathi ya nazofanya. Kusikiliza maoni ya kila mshiriki. Kugawa kazi kwa uiano, kushirikiana kikamilifu. Kujadili na kutatua changamoto pamoja, kuhimiza mawasiliano wazi, kusherehekea mafanikio natimu kwa kifupi, kushirikiana na natimu ni kushirikiana, kusaidiana na kuhakikisha malengo ya pamoja ya natimizwa kwa furaha na nidhamu.

Malengo ya angu kwa kazi yangu ni kuendelea kujijenga, kuboresha ujuzi na kufanikisha matokeo bora. Hii ni baadhi ya malengo nilio jiwekea. Kujifunza na kuboresha ujuzi, kuwa na utedaji bora, kuongeza ushirikiano na timu, kuchukua changamoto mpia, kukuza uongozi, kujenga historia nzuri kazini. Kwa kifupi, malengo yangu ni kukuza ujuzi, tija na mafanikio binafsi pamoja na yatimu.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya asili na ya utulivu. Baadhi ya harufu ni nazo penda. Harufu ya maua kama lavenda au waridi. Harufu ya mvua baada ya udongo inanikumbusha utotoni na hali ya amani. Harufu ya chakula kinachopikwa chumbani. Kama mkate moto au supu ya nyumbani. Harufu ya baharini au peposafi inatoa hisia ya uhuru na kupumzika. Kwa kifupi napenda harufu inayoburudisha akili kuamsha hisia, nzuri na kutoa utulivu.

Na pojitahidi kusaidia jamii yangu, napenda kuchukua hatuwa ndogo zinazo boresha maisha ya watu na mazingira yao. Hini baadhi ya njia, kushiriki kwenye miradi ya jamii, kutowa msaada kwa wenye uhitaji, kushiriki ujuzi na elimu, kuhimiza utunzaji wa mazingira, kushirikiana na mashirika ya kijami. Kwa kifupi, kusaidia jamii ni kutenda kwa moyo wa kusaidia, kushirikiana na kuacha athari chanya kwa watu na mazingira.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napenda kutumia mbinu zinazofanya kazi iwe na utaratibu na tija. Hapa ni baadhi ya zinazofanya. Kupanga kazi mapema, kueka kipaumbele, kuzingatia muda, kutumia kipimo cha muda, kuepuka vishawishi, kushirikiana na wengine, kukagua kazi, kwa kifupi, mpangilio, nidhamu na kipaumbele ndio njia kuu za kuhahikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Napenda mchanganyiko wa wote mawili Kusimamiwa unizaidia kupata muongozo, maoni na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine kusimamia, unipa nafasi ya kuonyesha uongozi kupanga kazi na kuzaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kwa mtazamo wangu, kilicho muhimu zaidi ni mazingira ya kazi ya enye heshima, mawasiliano mazuri na uaminifu iwe unasimamia au unasimamiwa.

Mafanikio yangu ya binafsi ninayo idhamini kazini ni yale yanayo husiana na kuboresha ujuzi wangu, kusaidia timu na kufanikisha matokeo mazuri. Kama kukamilisha mradi mgumu kwa ubora, kushirikiana na timu kwa ufanisi, kupata maoni mazuri kutoka kwa wateja au wakuu, kuboresha utaratibu au mchakato wa kazi, kujifunza ujuzi mpya kazini. Kwa kifupi, napenda mafanikio yanayothaminiwa kwa jitihada, tija, ushirikiano na kujifunza kitu kipia kazini.

Ndiyo, napenda mvua. Ninapenda mvua kwa sababu kuleta utulivu na baridi nzuri hasa baada ya juakali, harufu ya udongo baada ya mvua hunipa hisia zaamani na kubukubu nzuri. Usaidia mimea kukua na mazingira kuwasafi na ya kijani. Ni wakati mzuri wa kupumzika nyumbani kusoma au kunywa chai ya moto. Hata hivyo mvuwa nyingi sana inaeza kuleta usumbufu lakini kwaujumla nayona kama baraka ya asili.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini napenda wanyama na kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani kunavutia kwa sababu hutoafuraha na burudani kwa sababu ya kukaa karibu na ndege ni kila kitu cha kitu cha kupumzisha, huongea mazingatio ya asili na utulivu. Ndege wanaweza pia kusaidia watoto au familia kujifunza kuhusu wa nyama na tabia zao. Wewe nje, unapenda ndege wa kufugwa au wanyama wengine wa nyumbani?

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kuwahi kwa sababu, hunisaidia kupanga siku vizuri bila haraka na msongo wa mawazo, kuonyesha nidhamu na heshima kwa muda wa wengine, hunipa muda wa kujiandaa kia akili kabla ya kazi au shuguli kuanza. Ingawa wakati mwingine, mambo yasiyo tarajiwa yanaweza kutokea. Kwa kawaida, hujitahidi kufika au kumaliza mambo kwa wakati.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huleta uzuri na furaha kwenye mazingira, harufu yake husaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo, ya nawakilisha upendo, matumaini na uzima, kuyaona au kuyatunza kuna nifanya nijisikie karibu na asili. Maua ninayo ya penda zaidi ni yale rahisi na yenye rangi tulivu kama warindi au lavenda.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti, sababu ni husaidia kubakia na tarifa za sasa, utoa uwelewano wa maswala ya kisiasa, biyashara, michezo na burudani, ninjia nzuri ya kujifunza maneno mapia na kuboresha ujuzi wa luga, kusoma gazeti kwa kifurushi au kwa mtido wa kawaida, husaidia pia kupumzika kidogo na kutulia akili.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa sababu ni husaidia kubakia na taarifa za sasa hutoa uelewa wa tamaduni na mila za nchi zingine husaidia kuchukua maamuzi bora. Hufanya iwe rahisi kujifunza mambo mapya. Napendelea kutumia televisheni, mitandao ya habari mtandaoni, na makala maalum kufuatilia matukio haya.

Ndiyo, ni mewahi kuona bahari. Ni uzoefu, mzuri sana kwa sababu, upepo wa bahari ni utuliza akili na mwili, muonekano wa maji makubwa hunipahisia ya amani na uhuru. Sauti ya mawimbi ni ya kupumzisha sana. Pia ni mahali pazuri pa kupumzika, kutafakari na kufurahia asili. Bahari inauzuri wa kipekee unaofanya mtu ajisikia mdogo lakini mwenye shukrani.

Naposherehekea mafanikio ya timu, napenda kufanya hivyo kwa njia zinazo ongeza furaha, mshikamano na motisha kwa kila mshiriki. Hii ni baadhi ya ninazofanya, kusherehekea pamoja, kutoa pongezi kwa kila mshiriki, kushirikiana burudani, kukumbuka mafanikio, kuongeza motisha. Kwa kifupi, kusherehekea mafanikio ya timu ni kuburudika pamoja, kuzamini juhudi na kuhamasisha motisha ya timu nzima.